Njia ninayoitumia kupumzika ni pamoja na kusikiliza mziki mzuri unaonifanya nijisikie tulivu kusoma kitabu kizuri kinachovutia na kutembea nje hewani ili kupumzikisha akili na mwili pia napenda kutumia muda na marafiki au familia kwani mazungumzo na kucheka pamoja huchangia sana kupunguza msongo wa mawazo.